Sana sana wakati wa baridi kali. Hilo ni swali zuri ambalo. Umeniuliza sana sana katika nchi zetu za Afrika. Hakuna huo msimu wa baridi kali ama msimu ambao kunamwakika barafu sana sana. Katika nchi yangu hakuna huo msimu mkali wa baridi, kwa kuwa baridi huwa tu kidogo kwa msimu msimu kidogo sana sana msimu wa mvua. Wakati mwingi wa msimu hiyo ya baridi mimi sana sana hupenda kukaa kwa nyumba na pia kuvaa mavazi ambayo yana joto ili kujizuia katika baridi hiyo kali, ambayo sana sana humfanya mtu awe mgonjwa ama kupata homa ambayo huumiza mapafu na pia humfanya mtu kujihisi akiwa na uchovu mwingi mwilini, sana sana wakati wa baridi. Mimi pia hupenda. Kukaa kwa chumba au jengo ambalo lina joto ili kuwezesha mwili kuchangamka na pia. Kuzuia mwili kupata hiyo baridi, hiyo baridi ambayo inafanya. Mwili ugande na kufanya mtu ajihisi, kuwa hataki kufanya kazi. Sana sana mimi hupenda kukaa. Na kuvaa mavazi ambayo yana joto na pia kukaa mahali kuna moto ama moto ambayo umewashwa na kuni kwa kuwa hufanya mwili upate joto kwa njia inayofana pia humaliza baridi katika mwili.

Naam, hilo ni swali mzuli ambao umeliuliza. Rangi ambayo sana sana, kuna aina nyingi za marangi kama vile samawati, kijani, majano, na pia rangi nyeusi, nyeupe, na pia rangi nyekundu. Lakini kwa upando wangu, rangi ambayo naidhamini sana sana, ni rangi ya kijani ambayo kwa kimombo tunaita green. Ni rangi ambayo inaingiana na mazingira kwa kuwa mazingira ni rangi ya kijani, miti ni rangi ya kijani pia na mahali kwingi pia kuna rangi ya kijani. Na ambayo ni rangi ambayo inapelekana na mazingira yetu ya kawaida kwa hivyo rangi ya kijani ni rangi ambayo sana sana mi naipenda kwa upande wangu na pia mavazi yangu mengi napenda hiyo rangi kwa kuwa ni rangi ambayo inapelekana na mazingira na pia inaonyesha kuwa na nayafurahia mazingira yangu na pia rangi hiyo ni rangi ambayo iko kwa bendera ya nchi yetu kwa hilo jambo ni rangi ambayo naidhamini kwa kiasi kikubwa.

Naam hilo ni swali mzuri sana ambalo umeniuliza kwa kuwa mimi napenda vitabu vya aina mingi sana vitabu vya Kiswahili na pia vitabu ambavyo vimeandikwa na kwa kingereza sana sana kitabu ninachokipenda ni kitabu ambacho huitwa kwa kimombo the samaritan hicho ni kitabu ambacho tulikisoma katika shule yetu ya sekondari nikiwa sekondari ni kitabu ambacho kilinifurahisha sana sana na na wahusika pia ambao wamehusika katika kitabu hicho ni wahusika ambao wanaleta maswali ibuka kuhusu kinacho kinacho endelea nchini sana sana nchini mwetu humu Kenya. Kitabu hicho ni kitabu kama vile ni kitabu cha utafiti ambacho kinaongelea mambo kuhusu siasa na pia mambo kuhusu ufisadi ambapo wahusika wakuu kwa hicho kitabu ni kama vile miyamosi kuna wanafunzi ambao pia wamehusika kwa kitabu hicho ambao wanaitwa Alvito na Montano na pia kuna wahusika wengine viongozi wengineo kama vile miyamosi, Ted na Inspector Bembe ambao wanausishwa katika ufisadi mwingi na kupora mali ya uma na pia kuhusika katika mambo mabaya katika uongozi wao kitabu hicho kina mtu ambaye aliyetushauri kusoma kitabu hicho ni mwalimu wetu ambayo ni kitabu kilikuwa kinafanywa kwa mtihani kwa hivyo. Tukaamua kukifanya ni kitabu ambacho kilinisaidia kwa njia kubwa kwa kuwa nilijua mambo mengi kuhusu mambo na siasa na pia mambo na ufisadi sana sana mambo ambayo hufanywa na viongozi wengi na kufanywa na viongozi wengi na kudhania kuwa hawatawahi patikana kwa kufanya hayo mambo mabaya hicho ni kitabu ambacho kilinifanya nijue mambo mengi na pia kuniwezesha katika usomi wangu na pia ningependa sana sana kufanya vitabu vinginevyo kama hivyo vinavyohusisha mambo na siasa na ufisadi ili kujua mambo ambayo viongozi wetu ambao tunawachagua mambo ambayo wanayoifanya na vile ambavyo wanavitumia fedha ambazo huokotwa kama ushuru ama ushuru ambao wananchi wananchi hutoa ushuru na unapata viongozi wengi hutumia pesa hizo kwa njia ambazo hazifai na pia wanatumia pesa hizo kwa manufaa yao binafsi na pia kuinua familia zao na pia kukimu maisha yao kwa hivyo viongozi wengi unapata wanaingia uongozini na kufanya mambo ya ulaghai huko na kuhusika na mambo mengi mengine ulaghai kama vile kuchukua mashamba za watu na pia kujihusisha katika ulaguzi wa madawa za kulevya na pia kufanya kuzorotesha uchumi wa nchi na mwishowe katika kitabu hicho ufisadi unakuja kujulikana na wote wanashikwa na kuwekwa korokoroni sana sana ningependa kupata kitabu kingine kama hicho na pia kuna vitabu tofauti tofauti ambavyo nimevisoma kama vile kitabu cha Kiswahili ambacho kinaitwa guu za jadi pia kinahusika na mambo kama hayo.

Naam, hilo ni swali nzuri ambalo, umejiuliza. Katika harufu kuna aina mingi za harufu ambazo zinatokana na vitu mbali mbali, kama vile kuna harufu za maua, harufu za matunda, harufu za miti na misitu, na pia kuna harufu za mashariki ama kwa kimombo spicy. Sana sana kwa hizo harufu zote harufu ambayo ninayoipenda sana ni harufu ya matunda kwa kuwa matunda kama vile pichi na tufaha ama kwa kimombo apple ni harufu ambayo ni harufu mzuri ambayo huvutia sana sana na ni harufu ambayo huniwez esha kuwa mchanga mfu na pia ni harufu ambayo huingiana na mambo na usafi na pia hutia mtunguvu wakati una pohisi ama unaponusia harufu kama hiyo ya pichi ama tufaha kwa hivyo harufu ya matunda ni harufu ambayo naipenda na pia harufu yamaua ni harufu ambayo unapata inapendwa na wanawake wengi ama wanawake kwa kuwa hizo harufu hutokanana vitu kama vile waridi ama kwa kimombo ambayo tunaita rose flower na hizo harufu kwa kuwa kwa wakati mwingimimi hupenda harufu za matunda na pia miti na misitu sana sana wakati ambapo napopunzi kachini ya mti au na potembea wakati mahali kuna misitu yaani kuna harufu fulani ambayo hutokea miti ambayo ni harufu ya kibinafsi ni harufu ambayo inatokana na misi tu ama miti harufu ambayo huleta amani na pia hufanya mtu wa ajisikie akiwa na furaha na imani mwilini na pia amani una jisikia ukiwa na nguvu na pia usafi na kuchangamsha mwili.

La hasha, mimi huwa sivai miwani kwa kuwa sina shida yoyote ya macho. Lakini kwa muda mwingine huwa navaa miwani, lakini si ile miwani ya dawa ama ya watu ambao wana shida ya macho. Miwani ambayo sana sana mimi hupenda kuvaa. Miwani ambayo ya miwani ya jua ambapo wakati kuna mwangaza mkubwa ama kuna jua kali. Sana sana wakati napotembea Mombasa ambapo kuna jua kali na pia jua ambalo linachoma sana sana huko ndao huwa navaa miwani lakini kwa mambo mengi yangu ya kawaida ama kwa maisha yangu ya kawaida huwa sivai miwani na kwa kuwa sina shida yeyote ya macho na pia miwani kwa muda mwingi huwa navaa wakati ya ambapo ninapotembea mahali ama ninapotaka watu wasinijue kwa muda, ninavaa miwani.